Jee, umewahi kupitia tukio ambalo hadi leo ukilikumbuka moyo wako husisimuka? Jee, kuna jambo lililo tokea maishani mwako likakushangaza kiasi cha kubadili namna unavyo iona dunia. Na jee, kama ungepewa dakika chache kusimulia, ungeanza wapi kueleza uzoefu huo wa kipekee? Ndugu wa sikilizaji. Maisha ya mejaa matukio mingi na mingine ya kawaida, mingine ya kusahaulika na mingine ya kushangaza kabisa. Uzoefu wa kushangaza si lazima uwe mkubwa machoni pa watu wengine, bali ni ule unaugusa moyo wako, akili yako na muelekeo wa maisha yako. Leo, ningependa kushiriki nanyi uzoefu mmoja wa kushangaza ambao uliniacha na mafunzo ya kudumu. Uzoefu huu, ulitokea katika kipindi ambacho nilikuwa napitia changamoto nyingi, nilikuwa na wasiwasi, hofu ya kesho na maswali mingi ya sio na majibu. Kila kitu kilionekana kuwa kigumu na matumaini yalikuwa yakipungua. Lipo jambo lilipo tokea ambalo siku litegemea kabisa. Siku moja nilikutana na mtu nisiye mfahamu alikuwa mtu wa kawaida kaabisa. Lakini, alizungumza na mazungumzo yetu ya likuwa ya kipeke. Bila kujua hali yangu ya undani, alianza kuzungumza kuhusu uvumilivu, matumaini na kutoka au kutokata tamaa. Maneno yake aliguza moyo wangu kwa namna isio elezeka ilikuwa kana kwamba mtu huyu alijua kile nilicho kuwa napitia. Kilicho nishangaza zaidi si maneno yake tu. Bali, wakati alio kuja katika maisha yangu. Ilikuwa ni wakati nilipo hitaji zaidi kusikia kuwa mambo yatakuwa sawa. Uzoefu huo ulinifundisha kuwa wakati mwingine msaada huja kutoka sehemu usizo tarajia na kupitia watu usio wafahamu. Baada ya tukio hilo, nilianza kuona maisha kwa mtazamo tofauti. Nilijifunza kuwa, pia wema mdogo na neno la kutia moyo, tabasamu au usikivu, unaeza kubadilisha maisha ya mtu kabisa. Uzoefu huu ulinifanya niji, tathmini, na je, mimi ni mtu wa aina gani kwa wengine? Je, ninatumia maneno yangu kujenga au kubomoa? Je, ninaweza kuwa yule mtu wa kushangaza katika maisha ya mtu mwingine? Uzoefu wa kushangaza hauji tu kwa njia ya miujiza mikubwa, wakati mwingine huja kwa njia ya mazungumzo, ya kawaida, safari fupi au tukio ndogo linaloacha alama kubwa. Uzoefu kama huu hutufindisha unyenyekevu shukrani na imani katika maisha lakini pia, wapo wanaopata uzoefu wa kushangaza kupitia changamoto. Swali ni umewahi kuanguka lakini ukaamka ukiwa na nguvu zaidi au umeshindwa na kushindea huko kukakuandaa kwa ushindi mkubwa zaidi. Mara nyingi, uzoefu wa kushangaza hujificha ndani ya maumivu. Mwisho, uzoefu gani wa kushangaza umawahi kupata? Je, ulikubadilisha? Ulijifunza nini kutokana nao? Lingine ni uko tayari kushiriki uzoefu huo ili kutia mtu wengine moyo, kumbuka. Maisha utufundisha kupitia uzoefu? Tukiwa makini, tuki tafakari na kujitathmini kwa kila tukio tunalofanya, tutagundua kuwa hata yale ya kushangaza yanalengo na ujumbe asanteni.

Je, umewahi kujuliza kwa nini migogoro mingi kazini hutokea, si kwa sababu ya ukosefu wa ujuzi, bali kwa sababu ya mawasiliano hafifu? Je, umewahi kushuhudia kazi ikichelewa, makosa yakijirudia au timu, ikavunjika kwa sababu ujumbe haukueleweka vizuri? Na je, kama tungeboresha mawasiliano kazini, tija na mahusiano yangekuwa, je? Mawasiliano ni moyo wa kila taasisi na kila mahali pa kazi. Bila mawasiliano bora, hata wafanyikazi wenyewe vipaji vikubwa hawawezi kufanikisha malengo yao. Leo ningependa tujiulize kwa kina. Ni nini hasaa kinapaswa kuwa kipaumbele kazini linapokuja swala ya mawasiliano. Kipaumbele cha kwanza ni uwazi. Je ujumbe unaotolewa unaeleweka kwa wote? Uwazi unamaanisha kusema kile kinacho kusudiwa bila kuficha, kupindisha au kutumia lugha tata. Mawasiliano ya wazi hupunguza sitomfahamu, huongeza uwajibikaji na kujenga imani kati ya viongozi na wafanyikazi. Kipaumbele cha pili ni kusikiliza kwa makini. Je, tunasikiliza ili kuelewa au tunasikiliza ili kujibu. Mawasiliano si kuzungumza tu ni kusikiliza kwa makusudi. Mfanyikazi anapo sikilizwa, kuhisi, kutathmiwa, kabisa kazini. Kusikiliza kwa makini husaidia kubaini matatizo mapema na kupata mambo bora au kupata suluhisho vyema kipaumbele cha tatu ni heshima. Je, tunawasiliana kwa staha ata tunapokosoa. Mawasiliano yenye heshima hujenga mazingira salama ya kazi. Ambapo kila mtu anajisikia huru kutoa mawazo bila hofu. Kukosoa kwa heshima hujenga lakini kukosoa kwa dharau hubomoa. Kipaumbele kingine muhimu ni uchaguzi sahihi wa njia ya mawasiliano. Je, ni barua pepe, mkutano, ujumbe mfupi au simu. Ujumbe muhimu unahitaji njia inayofaa. Kutumia njia isiyo sahihi kunaweza kusababisha mkanganyiko au kupuuza ujumbe. Pia, mawasiliano kazini yanahitaji wakati mwafaka. Je tunawasiliana kwa wakati unaofaa au tunachelewa. Mawasiliano ya kuchelewa yanaweza kuharibu mipango kupunguza ufanisi na kuongeza msongo wa mawazo. Kuwasiliano mapema husaidia timu kujianda na kuchukua hatua stahiki. Hatupaswi ekusahau maoni na mrejesho ama feedback kwa kizungu. Je, wafanyikazi wanapata mrejesho wa mara kwa mara. Mawasiliano bora yanahusisha kusifu pale inapostahili na kusahihisha kwa njia chanya pale inapohitajika. Marejesho mazuri huongeza kuboresha utendaji. Mawasiliano pia yanahitaji uaminifu na uadilifu. Je, tunasema ukweli hata unapokuwa mgumu. Mawasiliano yasiyo ya kweli hujenga hofu na mashaka, lakini mawasiliano ya uaminifu hujenga mshikamano na hufanya timu isimame pamoja hata katika nyakati ngumu. Zaidi ya hayo, katika mazingira ya kazi ya kisasa, mawasiliano yanahitaji kubadilika na kujifunza. Je, tunajifunza jinsi ya kuwasiliana na watu wa tamaduni, rika na mitazamo tofauti. Mawasiliano jumuishi husaidia kila mtu hujisikia sehemu ya timu. Mwisho, ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Ni wazi, kuwasikiliza, heshima, wakati sahihi, njia sahihi, mrejesho au uaminifu. Tukiweka masiliano kama kwa kipaumbele, tutajenga mazingira, bora ya kazi, tutaongeza tija na tutaimarisha mahusiano ya kikazi. Kumbuka, kazi nzuri huanzia na mawasiliano mazuri. Asanteni.

Je, umewahi kupewa jukumu la kuanzisha mradi mpya ukahisi hufu, msisimko au maswali mingi kichwani? Je, umejiuliza uanze wapi, nani ahusishwe, na ni hatua zipi za, kwanza ni muhimu? Na je, ni kwa nini baadhi ya miradi hufa mapema ilali mengine hufanikiwa tangu mwanzo? Kuanzisha mradi mpya wa kazi si jambo dogo. Mradi ni wazo linalo hitaji mwelekeo, mipango, rasilimali na watu. Jinsi unavyoanza mara nyingi huamua jinsi utakavyo maliza. Ndio maana leo ninapenda tujadili kwa kina. Unawezaji kuanza mradi mpya wa kazi kwa njia iliyo sahihi. Hatua ya kwanza ni kuelewa lengo la mradi. Je, mradi huu unalenga kutatua tatizo gani? Je, mafanikio yataonekanaje? Bila lengo wazi, mradi huwa kama safari bila ramani. Kila mshiriki lazima ajue kwa nini mradi umeanzishwa na unatarajiwa kufikia nini. Hatua ya pili ni kufanya utafiti na tathmini. Je, kuna miradi kama huu ilio wahi kufanyika mafanikio na changamoto zilikuwa zipi. Je, mazingira ya sasa yanaruhusu mbradi huu kufanikiwa. Utafiti husaidia kuepuka makosa ya awali na kuchukua maamuzi yenye maarifa. Hatua inayofuatia ni kupanga vizuri. Je, mradi utachukua muda gani ni rasilimali zipi zinahitajika. Mfano fedha watu vifaa. Mpango mzuri hujumuisha ratiba bajeti na mgawanyo wa majukumu. Bila mpango, hata mradi mzuri unaweza kushindwa. Hakuna mradi unaofanikiwa bila timu sahihi. Je, umechagua watu wenye ujuzi unaohitajika? Je, kila mtu anaelewa jukumu lake, kuwashirikisha watu mapema, hujenga umiliki, uwajibikaji na ushirikiano. Hatua nyingine muhimu ni mawasiliano ya wazi tangu mwanzo. Je, njia ya mawasiliano zimeeleweka? Je, mikutano itafanyika lini na kwa namna gani? Mawasiliano bora huondoa mkanganyiko na hujenga uaminifu ndani ya timu. Pia ni muhimu kutambua hatari na changamoto zinazoweza kujitokeza. Je, una mpango mbadala. Kutambua hatari mapema hakuleti hofu bali huleta maandalizi. Hatua inayofuata ni kuanza kwa vitendo. Je umeanza au bado unapanga tu. Wakati mwingine tunapanga kupitia kiasi na kuchelewa kuanzisha miradi. Miradi hujifunza na kukua unapotekelezo. Si unapofikiriwa tu. Lakini kuanza mradi si mwisho wa kazi. Ni muhimu kuwa na ufuatiliaji na tathmini ya mara kwa mara. Je mnaendelea kulingana na mpango. Je, kuna marekebisho yanahitajika. Ufuatiliaji husaidia mradi ubaki kwenye mwelekeo sahihi. Ndugu wasikilizaji. Kuanza mradi mpya wa kazi kunahitaji pia mtazamo sahihi. Je, uko tayari kujifunza, kurekebisha makosa na kusonga mbele hata pale mambo ya napokuwa magumu. Uvumilivu na unyumbufu ni nguzo muhimu za mafanikio. Mwisho, unawezaje kuanza mradi mpya wa kazi. Kwa kuelewa lengo, kufanya utafiti, kupanga, kujenga timu, kuwasiliana vizuri, kuanza kuchukua hatua na kufuatilia maendeleo. Kumbuka, mwanzo mzuri huweka msingi wa mwisho vizuri. Asanteni.

Unaweza kushiriki kinywaji gani unacho kipenda zaidi na ni kwanini? Je, kinywaji hicho ni chai kahawa juisi au kinywaji kingine? Je, unakumbuka ni wakati gani unapenda kukinywa? Ni asubui, mchana, au jioni? Na je, ni nani alie kueleza au kukutambulisha kinywaji hiki kwa mara ya kwanza? Mwisho, unaisi vipi baada ya kukinywa? Maswali haya rahisi yanatuonesha kuwa kinywaji tunacho kipenda si swala la kiu pekee bali ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Kila mmoja wetu anakinywaji kinacho mletea furaha, faraja na nguvu ya kuendelea na shuguli zake. Kwa upande wangu, kinywaji ni nacho kipenda zaidi ni chai. Si kwa sababu ya ladha pekee bali kwa maana ya kumbukumbu inazo niletea. Chai unikumbusha nyakati za utulivu, mazungumzo ya nyumbani na mapumziko baada ya kazi ndefu. Ni kinywaji kinacho nipa na fasi ya kupumua na kutafakari. Maranyingi napenda kunywa chai asubui na jioni. Asubui unisaidia kuanzia siku nikiwa na utulivu na umakini. Huku jioni unisaidia kupumzika baada ya shuguli za siku. Kikombe cha chai huwa kama rafiki wakaribu anaye nipa faraja kimya kimya. Kinywaji hiki nilikitambulishwa nikiwa mdogo nyumbani kupitia wazazi au walezi. Niliona jinsi chai ilivyo kuwa kiungo cha mazungumuzo na mashiri kamano wa familia. Apo ndipo nilipo gundua kuwa kinywaji kinaweza kuunganisha watu, si kushibisha kiu tu. Baada ya kunywa chai, naisi utulivu, faraja na wakati mwingine furaha ndogo isio elezeka. Isia hizi unifanya ni tambwe umuhimu wa vitu vidogo katika maisha, si lazima uwe na vitu vikubwa ili uwe na amanika ya moyo. Lakini si chai pekee, wapo wanaopenda kahawa kwa sababu uwaletea nguvu, ari na umakini wakazi. Wengine upenda juisi za matunda kwa sababu ya afya na uhai unaopatikana ndani yake. Kila kinywaji kina nafasi yake na watu wake, ni muhimu kujiuliza tunacho kunywa kinatujenga au kinatuumiza. Tunakunywa kwa kiasi gani? Kinywaji kizuri ni kile kinacho tuletea furaha bila kuathiri afya yetu. Kiasi na uchaguzi sahihi ni jambo la msingi. Zaidi ya hilo, vinywaji vinanafasi kubwa katika mahusia ya jamii. Je, umewai kukaa na, rafiki, mkishirikiana kinywaji mkizungumza kwa kina, nyakati hizi ujenga kumbukumbu, zisizo sahaulika na kuimarisha uhusiano. Mwisho, niambie kuhusu kinywaji unacho kipenda zaidi. Ni chai kahawa juisi au ni kinywaji kipi? Ni wakati gani unakinywa, nani aliyeku tambulisha na unahisi vipi baada ya kukinywa? Tukitafakari maswali haya tutajifunza kuthamini maneno madogo yanao tuletea furaha na utulivu maishani asante.

Uliamka saa ngapi asubui ya leo? Ni kitu gani cha kwanza ulicho kifanya bada ya kuamka? Je, ulikula nini kwa chakula cha asubui? Baada ya hapo, ulienda kazini au ulianza vipi siku yako na mwisho ulihisi vipi asubui hii? Maswali haya yanaonekana kuwa ya kawaida sana, lakini kwa kweli yana uzito mkubwa. Asubui ni msingi wa siku yetu mzima. Jinsi tunavyo anza siku mara nyingi huamua hali ya mawazo, uzalishaji kazini na hata mausiano yetu na watu wengine. Asubui hii niliamka mapema. Kuamka mapema hunipa muda wa kujianda bila haraka. Watu wengi usema asubui njema huleta siku njema na medhali hii ina ukweli mwingi ndani yake. Kuamka kwa amani unisaidia kuanza siku nikiwa na mtazamo chanya. Kitu cha kwanza nilicho kifanya baada ya kuamka ni kushukuru mungu kwa uhai na afya. Bada ya hapo, nilijipanga, nikafanya usafi wa mwili na nikapitia ratiba ya siku yangu. Hatua hizi ndogo hunisaidia kuandaa akili kabla ya kuanza majukumu makubwa. Kwa chakula cha asubui, nilikula chakula chepesi lakini chenye nguvu. Wengine upendelea chai na mkate, wengine uji, mayai au matonda. Chakula cha asubui ni muhimu sana kwa sababu hutupatia nguvu za kuanza siku. Bila kula, wengi wetu huhisi uchovu au kukosa umakini. Baada ya chakula cha asubui, nilienda kazini kuanza majukumu ya siku. Kwa wale wasio kuwa na ajira rasmi, asubui huwa mwanzo wa mipango mingine kama biashara, masomo au kazi za nyumbani. Kilicho muhimu ni kuwa na mwelekeo na kusudi la siku. Asubui hii nilijihisi mtulivu na mwenye matumaini. Ingawa changamoto ya maisha zipo kuanza siku kwa mipangilio usaidia kupanguza msongo wa mawazo. Isia za asubui zina mchango mkubwa katika jinsi tutakavyo kabiliana na siku nzima. Ni vizuri kuanzia asubui zetu kwa utulivu na umakini. Pia ni muhimu kujiuliza. Asubuizetu zinafanana au zinabadilika? Je. Tunanza siku kwa kukimbizana na muda au kwa utulivu? Je. Tunajitenga muda wa kujitunza kabla ya kujitolea kwa wengine? Kwa vijana wanafunzi na wafayikazi kuasisha utaratibu mzuri wa asubui ni hatua ya mafanikio. Mtu anayejipanga asubui huwa na nidhamu, umakini na uwajibikaji katika maisha yake ya kila siku. Asubui si muda wakupuuzwa. Nizawadi mpya kila siku na kila tunapo amuka, tunapewa nafasi ya kuanza upya. Kufanya vizuri zaidi na kusahihisha tulipokosea jana. Mwisho, nikikuuliza tena uliamka sangapi, ulifanya nini cha kwanza, ulikula nini, ulianza vipi siku yako. Na muhimu zaidi, uliihisi vipi asubui hii. Majibu na maswali haya yanaweza kutufundisha mengi kuhusu sisi wenyewe na namna tunavyoishi maisha yetu ya kila siku. Asanteni.